Napendelea mahali kimya kuliko penye kelele. Mahali kimya hunisaidia kufikiria vizuri kwa umakini na kupata utulivu wa akili. Iwe ni kwa kazi kusoma au kupumzika. Hunipa pia fursa ya kupanga mawazo yangu kwa njia inayofaa kuliko mahali penye kelele. Mahali penye kelele kunanizuia kuwa na amani ya akili ili kuweza ku kufanya kazi ninazofaa kufanya. Ziwe niza kimasomo au za kikazi au hata kupumzika kuna kupumzisha akili.

Napenda kuenda pwani kwa sababu napendelea hewa safi ya bahari, sauti ya mawimbi, utulivu unaopatikana pwani. Pia ni pahali mazuri pa kupumzika, kutafakari na kufurahia mazingira ya asili. Pia napenda vyakula vya pwani kwani huwa na ladha ya asilia, huwa vyakula vitamu kwa sababu kama kwa mfano wali wa nazi, samaki mkate wa kumwaga, samaki wa kukaanga, kama hivyo ndio vitu vinavyonifanya nipende kuenda pwani.

Ndiyo, nimewahi kujaribu yoga. Yoga hunisadia kupumzisha, kudumisha afya ya mwili na akili na kuongeza umakini. Zaidi ya hapo, yoga unifundisha ufumulivu nidhamu ya mwili, utulivu wakiakili, jambo linalo nisadia kushugulikia msongo wa mawazo na kuwa na nguvu ya kufanya kazi au masomo. Kwa ujumla, yoga unisaidia kupumzika, kudumusha afya ya akili, na kuongeza umakini, na pia kupunguza msongo wa mawazo.